Ndiyo, mimi napenda kucheza na watoto. Hata hivyo, swali hili linaonekana rahisi sana, lakini ndani yake linaujumbe mkubwa unaogusa maisha, malezi, mapenzi na hatima ya jamii yetu kwa ujumla. Watu wengi tunacheza na watoto, bila hata kutambua thamani ya kile tunachofanya. Wengine hatujui kucheza kabisa, kama kwa sababu ya shughuli nyingi au kwa kuzani kuwa kucheza ni kazi ya watoto peke yake. Lakini ukweli ni kwamba, kucheza na watoto si jambo dogo, bali ni sehemu muhimu sana ya ukuwaji wao kimwili, kiakili, kihisia na hata kiroho. Maana kucheza na watoto, kucheza na watoto sio tu kukimbizana nao, kurusha mpira, au kucheza rede. Kucheza na watoto kunamanisha, kuwapa muda wako, kuwasikiliza wanapoongea, kushiriki furaha yao, kuwa karibu nao kihisia, kuwa sehemu ya dunia yao. Mtoto anapocheza na mzazi au mlezi, awe kaka, dada au mtu mzima yeyote, anahisi kupendwa, kuthaminiwa na kukubalika. Kwanini watoto wanapenda kucheza sana? Watoto wanapenda kucheza, kwa sababu, kupitia michezo wanajifunza maisha. Michezo huwafundisha, kushinda na kushindwa, kusubiri zamu, kushirikiana na wengine na kutatua matatizo. Wanatoa hisia zao, mtoto akicheza, anapata furaha. Anatoa huzuni, anatoa hasira, anatoa hofu, bila hata kusema neno hata moja. Wanajenga ujasiri, mtoto anahimizwa kucheza, kujenga ujasiri wa kuongea, kuuliza maswali na kujiamini, wanajisikia huru. Michezo ni dunia yao. Ndani ya michezo, mtoto hujiona huru na salama. Je watu wazima tunacheza na watoto? Kwa bahati mbaya, watu wazima wengi hawachezi na watoto. Sababu zinazotajwa mara kwa mara. Na mara nyingi ninakazi nyingi. Nimechoka, hiyo ni kazi ya mama au baba. Watoto wachukuliwe kwa ukali ili waheshimu. Lakini tunapaswa kujiuliza, je! Kazi zetu ni muhimu kuliko akili na moyo wa mtoto? Anayekosa kucheza na watu wazima. Anaweza kukua akiwa na mwenyehofu, mwenyeupweke, asiyejiamini au mwenye,

Kwa kweli hilo ni swali zuri linanifanya nifikirie na kwa upande wangu kwa mimi binafsi ninavyohisi. Mimi napenda vyote napenda kuandika napenda kuongea. Kwa upande wa kuandika kuandika ndiko kuna nifanya nianze. Ninapenda kuandika kwa sababu inanipa fursa kuwa makini na mwenye mpangilio. Inanipa usahihi ninapoandika naweza kupanga maneno yangu vizuri. Ili yawe na maana kamili naweza kutumia nukta koma na aya ili kuhakikisha ujumbe wangu unaeleweka bila haraka. Uzuri wa maneno kuandika kunanirhusu kuwa mshairi au muandishi wa vitabu. Naweza kuchagua maneno yenye hisia picha na kusaidia kuona kile ninacho soma akilini mwangu na kumbu kumbu na kuweka kumbu kumbu. Mandishi ya nabaki nayasoma nayatafakari na naweza kusoma tena badaye hili linanifurahisha sana kwa sababu najua msaada wangu hautapotea hewani. Na kwa upande kuongea furaha yangu ya kuongea ninapo ongea na mtu au na watu. Mambo yanabadilika kabisa kuongea kunaleta uhai na joto. Na kuna saidia kuifanya sauti yangu iweze kuwa imara ninapoongea ninahisi kuwa karibu zaidi na watu. Sauti yangu inabeba hisia. Naweza kucheka naweza kutoa sauti ya huruma kuongea taratibu au naweza kuonyesha msisimko. Hii inafanya mazungumzo yangu yaonekane kama ya kirafiki. Na kuongea haraka inahitaji kusubiri nimalize. Na kuongea wakati mwingine inanibidi nitumie sauti yangu kuongea. Hii inaimarisha sauti yangu. Kuongea ni kuzuri. Kuna nisaidia kuwasiliana na watu kuliko kuandika. Kuandika ni kuzuli. Kuna nijengea kumbukumbu na uwezo wa kujifunza kuandika. Kwa upande wangu binafsi napenda vyote kuongea na kuandika. Ila sanasana kuandika na kuongea. Inapobidi niandike kwa ukweli ninapenda vyote kwa sababu tofauti. Ikiwa natafakari kwa kina na kuandikia barua au na kuandikia mpango mzima lakini ikiwa nataka kupiga story au nifundishe mtu kitu kipya nahitaji kumwelekeza kwa kuongea. Sio kwa kuandika. Kwa nalewa vizuri zaidi nikiongea nikiongea nae face to face.

Unapendelea suruali au sketi? Ahaha. Hili ni swali nzuri. Mimi napendelea suruali. Na kwanini napendelea suruali? Ukiniuliza kati ya suruali na sketi. Nini napendelea. Jibu langu ni la haraka na la wazi. Napenda suruali. Na sio tu kwa sababu ni vazi linalozoeleka kwa wanaume bali kuna falsafa kubwa nyuma ya chaguo hili. Inayohusu faraja, utendaji wa kazi na jinsi linavyo chukulia kama wanaume katika jamii. Uhuru wa kutembea na kufanya kazi. Kama mwanaume, maisha yangu mara nyingi yana husisha harakati nyingi. Suruali inanipa huru wakipekee kwa kutembea bila wasiwasi. Iwe kupanda pikipiki, kuruka mitaro mbalimbali barabarani, au kukimbia kidogo kidogo kuwai mahali, au ata kukaa chini kwenye mazingira yoyote. Suruali inanihakikishia sitasitishwa na vazi langu. Inanipa ujasiri kwamba mwili wangu umehifadhiwa vizuri na ninaweza kufanya kazi yoyote ngumu. Bila kizuizi chochote kile inanipa mwonekano na haiba suruali. Suruali ina namna fulani ambayo inanijengea heshima na haiba ya kipekee. Kuna aina nyingi za suruali kuanzia jinsi ya kawaida, ya mitoko, mpaka suruali za tambaa kwa ajili ya mazingira rasmi suruali iliyopigwa pasi vizuri inatoa ujumbe kwa mtu alie jipanga. Mwenye nidhamu anaejiamini kwangu mimi suruari nivazi linaokamilisha umbo langu kama mwanaume na kunifanya nionekane imara na mwenye mamlaka. Mazingira na hali ya hewa ninaishi kwenye mazingira yenye changamoto mbalimbali kuanzia baridi kali hadi wadudu kama mbu na wadudu wengi wengi wengine tofauti. Suruali ni mlinzi mzuri sana kwangu. Wakati wa baridi inasaidia kuweka mwili wangu katika joto. Na ninapokuwa kwenye mazingira nje inanikinga na mikwaruzo au wadudu. Nivazi ambalo limeundwa kwa ajili ya mtu ambaye yuko tayari kukabiliana na mazingira yoyote hiyo ndio suruali kwa upana.

Niambie kuhusu mziki unayoipenda. Mimi binafsi mziki ninaoupenda ni bongo flavor. Huu ni mziki ambao ni maarufu sana hapa kwetu Tanzania. Na mwimbaji nampenda ni harmonize kuna diamond platinum. Kuna divoice. Na wakati ambao naousikiliza mziki nausikiliza pale napopata mda. Napenda sana kusikiliza mziki. Na kila navosikiliza mziki nahisi kufalijika zaidi. Napenda sana kusikiliza mziki. Na kila naposikiliza mziki Nafalijika. Na nahisi, na nahisi kwa masika.